Napenda kuvaa nguo, zinazo funika mwili wangu, zinazo nifanya nionekane nadhifu, na ambazo haziwezi kufanya utu wangu kuonekana sio wa thamani. Huwa napenda kuonekana nadhifu, kupendeza, kuhakikisha rangi zina endana, za ju na chini, hivyo, yani guo nzuri, tu za kupendeza.

Hwa nafanya mazoezi mara zote. Asubuhi na jioni. Asubuhi ninapoamka, nafanya mazoezi kabla ya kutoka, kuenda kwenye shughuli zangu. Na pia jioni kabla ya kulala, huwa nafanya mazoezi. Au wakati mwingine huwa naenda jimu, kwa hiyo huwa nafanya jioni. Nikienda jimu, huwa nafanya jioni pia. Kwa hiyo asubuhi huwa nafanya nyumbani, na jioni mara nyingi huwa nafanya jimu, au nje labda kutembea kwa hiyo huwa mara zote.